Nina mkumbuka mwalimu aliekua ana fundisha kwa moyo, si kwa kulazimisha. Yule aliekua kieleza mpaka uelewe. Akikuona una changanyikiwa anakaa na wewe baada ya darasa. Na zaidi ya yote ambaye anifanya ni amini na weza. Wengine walikuwa wakali kidogo lakini walikuwa wanajali sana. Na hilo ndilo linabaki ya kilini.

Ndiyo napenda sana, kujaribu teknolojia mpya hunipa msisimko hasa ile inayorahisisha maisha, kuokoa muda au kufungua njia mpya za ubunifu napenda kuona inafanyaje kazi na inaweza kutumika vipi kwa vitendo sio hype tu.

Natoa sadaka na michango inapowezekana. Sio lazima iwe pesa kila wakati. Wakati mwingine ni kusaidia mtu kwa muda wangu, ushauri au kushiriki nilicho nacho. Nafanya hivyo kwa sababu inanipa amani moyoni na inanifanya nijihisi sehemu ya jamii si kwa kujionye.

Kuongeza kuongeza uzalishaji kwangu kuna kuja kwa mambo madogo lakini ya kudumu. Kwanza napanga siku yangu mapema. Pili nagawa kazi kubwa vipande vidogo ili nisichoke mapema. Tatu natumia teknolojia kunifanya nisahau kidogo. Nne nachukua mapumziko mafupi tano na epuko usumbufu sita na ji.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa furaha ya pamoja kwanza nashangilia bila kujizuia. Pili navaa jezi au rangi za timu kuonyesha fahari tatu nasherehekea na marafiki kujadili mechi kucheka na kumbukumbu muhimu. Nne natazama highlights mara kadhaa tano post ndogo mitandaoni nne wakati mwingine chakula au vinywaji maalumu cha kusherehekea.

Kujikinga na jua ni muhimu sana na mimi hufanya hivi kwanza kuvaa kofia au kofia ya jua. Pili mavazi mepesi na yenye rangi nyepesi. Tatu kukaa kivulini kadri niwezavyo. Nne kunywa maji ya kutosha. Tano kutumia sunscreen. Sita kupunguza muda wa kukaa nje wakati wa jua kali.

Ndiyo napenda kula popcorn hasa zikiwa moto na crispy napenda ile ya chumvi kidogo au batalaini sio nzito sana ni snack rahisi inafaa wakati wa kuangalia filamu au gumzo la kawaida.

Kujitunza ni mchanga nyiko wa mwili akili na hisia. Hapa ni baadhi ya njia ni nazofanya. Kwanza usingizi wa kutosha. Pili kula vyakula venyelishe matunda mboga, protini na maji ya kutosha. Tatu mazoezi ya mwili. Nne kupumzisha akili. Tano kujenga hisi a nzuri. Sita kujali mwili wa.

Mawazo ya kwanza ni kufikiria furaha ni pamoja na watu au kufanya kitu kinachonifanya nijihisi na maana. Kwanza kukamilisha jambo ninalolenga, pili kuona watu wapendwa wakifurahi, tatu sherehe au mafanikio ya timu, nne kufanya kitu cha ubunifu, tano kukatana na marafiki au familia.

Kumbu kumbu nzuri zina husiana na marafiki na michezo. Kwanza kukutana na marafiki wa karibu. Pili michezo ya shule mpira wa miguu, michezo ya mezani au mashindano madogo ya darasa. Tatu shughuliza sana, nne shereheza shuleni. Tano walimu wazuri waliokuwa na moyo. Kwa kifupi kila kumbu kumbu nzuri ilihusiana na furaha. Urafiki na kujifunza kwanjia ya kucheka na kushirika.

Kuna watu wanaoga mara moja kwa siku ili kuhisi safi na fresh mimi uoga mara mbili asubuhi na usiku hasa pale ninapojishughulisha sana au joto ni kubwa. Napendelea kuoga mara mbili kwa sababu asubuhi naoga ni feel fresh na jioni ili kupumzisha akili.

Wakati wa jua wakali napenda kufanya vitu ni vinavyo nipa utulivu na baridi. Kwanza kukaa kivulini. Pili kunywa kinywaji baridi. Tatu kupunguza shuguli nzito. Nne kuoga maji baridi. Tano kusikiliza muziki. Sita kama lazima nitoke navaa nguo nyepesi na kofia.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni, ni rahisi inaokoa muda na unaweza kulinganisha bei bila kutembea sana. Ninachopenda zaidi ni urahisi wake, unaagiza ukiwa nyumbani pili chaguo nyingi. Bidhaa tofauti, tofauti, sehemu moja, tatu, maoni ya wateja yanasaidia kuamua. Nne ofa na punguzo mara kwa mara lakini huwa makini pia naangalia uaminifu wa muuzaji maelezo ya bidhaa na sera ya kurejesha.

Napendelea mazingira ya kazi ya ambayo ni rafiki tulivu na yenye muundo mzuri hapa ni baadhi ya vipengele ninavyopenda. Kwanza tulia na vinyumbulisho vya sauti pili mwanga mzuri tatu vifaa vinavyofaa. Nne mazingira ya kushirikiana tano hali ya msukumo chanya. Kwa kifupi napenda mchanganyiko wa utulivu urahisi na watu wazuri kuzunguka.

Ndiyo napenda asali ina ladha tamu ya asili na pia ni nzuri ki afya napenda kuiweka kwenye chai uji au hata kula kijiko kidogo tu asali hunipa hisia ya faraja hasa wakati wa baridi au nikihisi kuchoka.

Kuwa na malengo ya kila mwezi ni muhimu sana ili kuboresha uzalishaji na kufanikisha kazi. Hapa ni jinsi ninavyoyapanga. Kwanza, naandika malengo wazi. Pili, nagawa malengo makubwa kuwa vidogo. Tatu, naweka kipaumbele. Nne, natumia kalenda au app. Tano, napima maendeleo mara kwa mara. Sita, najumlisha mafanikio mwishoni mwa mwezi.

Nikifikiria chakula cha kigeni nilicho wahi kujaribu ni sushi inakuja kwanza akilini. Kwanza nilichojifunza ni jinsi samaki safi na mchanganyiko wa mpunga Seaweed na mboga unaviunganishwa vizuri. Pili, ni chakula cha kijapani. Tatu, nilikinywa kwenye restauranti ya kigeni. Nne, nilijifunza kuhusu ladha tofauti. Tano, baad ya kula unajihisi fresh na satisfied.

Nikizingatia hali ya kawaida napenda upepo wa asili zaidi ya AC. Upepo wa asili unanipa hisia ya huru, fresh na unaendelea kukutuliza bila kuwa na kelele ya mashine AC ni nzuri pale jua kali au wakati hali ya hewa ni joto sana. Lakini mara nyingi inafanya hewa kuwa kavu sana au kutojisikia hai. Kwa kifupi upepo wa asili unanifanya nijihisi fresh na kuwa karibu na mazingira wakati AC ni msaada wa dharura.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo muhimu sana. Hapa nibaadhi ya njia ni nazofanya. Kwanza nakumbuka kutumia tena pili. Na kukataa plastiki zisizo za lazima. Tatu kuchagua bithaa za asili au zinazoweza kufiringishwa. Nne kutunza au kurekebisha. Tano kujenga tabia za familia na marafi.

Kuwatia moyo wenzangu nafanya kwa mambo madongo lakini yenye maana. Kwanza na wasikiliza kwa makini. Pili natoa maneno ya kutia moyo na kutambua jitihada zao hata kwa mambo madogo. Tatu nasaidia kwa vitendo. Nne na shiriki uzowefu wangu. Tano na kuwa mfano mzuri. Sita na sherehekea mafanikio yao bila wivu. Kwa kifupi uwepo wakweli na maneno ya dhati vinaweza kubadilisha siku ya mtu.

Nikifikiria kwa mtazamo, nataka kufika mbali kwenye kazi yangu kwanjia yenye maana. Si suala lacheo tu, bali adhari ninayoacha. Malengo yangu ya muda mrefu ni kuwa mtalamu anayeheshimika katika ninachofanya. Pili kuendelea kujifunza na kukua bila kusimama sehemu moja. Tatu kuwa na uhuru wa maamuzi nne kuwa na mchango chanya kwa wengine tano. Kufikia mafanikio yanalinda maisha.

Wakati wa mapumziko kazini napenda kutumia muda huu kupumzika na ku-recharge akili. Baadhi ya mambo ninayofanya ni kama kutembea kidogo, kunywa maji, kunywa kinywaji au chakula kidogo. Kusikiliza mziki na podcast fupi, kuzungumza na marafiki wa kazi, kupumzika kimya. Kwa kifupi mapumziko ni kwa ajili ya mwili na akili kupumzika ili kurudi kazini fresh.

Ndiyo, napenda kwendesha baiskeli, inanipa mazoezi mazuri, hewa safi, na muda kutulia akili, pia ni njia nzuri ya kupunguza stress na kufurahia mazingira bila haraka. Napenda zaidi kuendesha asubuhi, ama jioni, barabara zikiwa tulivu.

Mawaza ya kwanza nikifikiria filamu ninayopenda zaidi ni the pursuit of happiness kwanza naipenda kwa sababu inawashana mapambano ya maisha matumaini na kutokana tamaa pili ni filamu ya drama yenye mguso wa maisha halisi tatu nakumbuka mara ya kwanza niliona nilikuwa bado mdogo kidogo nne nilipata hamu ya kuiangalia kupitia rafikia rafiki alieniambia tano. Ndiyo, ningependa kuyangalia tena, kwa mara ninapoiona na pata funzo jipya kulingana na hatua nilionaya maishani.

Kusema ukweli, napenda vyote kulingana na hali. Kazi ya pekee yangu, naipenda pale ninapohitaji umakini mkubwa, ubunifu, au kumaliza kazi ha raka bila usumbufu. Nayo kufanya kazi na wengine, nafurahia kwa sababu mawazo, ya nachanganyika, tunajifunza kutoka kwa kila mmoja, na kazi inakuwa nye pesi na ya kufuraisha. Kwa jumla, napendelea mchanganyiko. Kuanza pekee yangu kupanga mawazo alafu kushirikana wengine kuyaboresha.

Kama binadamu, usiku kabla ya kulala napenda kufuata utaratibu. Unaonipa utulivu wa akili na mwili. Haya ni baadhi ya mambo nayafanya kupumzika kidogo, kujiandaa kwa usingizi, kufikiria au kuandika mawazo kupunguza mwanga na kelele, kutafakari na kushukuru kwa kifupi, kutatua akili, kupumzisha mwili na kujiandaa usingizi mzuli.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuwasiliana vizuri, kueleza mawazo na kuelewa wengine kwa urahisi, uwezo wa kujifunza haraka, uwezo wa kustahimili changamoto, kushinda stress au matatizo kwa urahisi. Wajua pia, uwezo wa kuunda mawazo mazuri na pia uwezo wa kushirikiana na wengine.

Napiga picha marakadhaa kulingana na hali na tukio. Mara kwa mara napiga picha pale. Kunapotokea kumbukumbu nzuri kama sherehe. Mara za kila siku mara nyingine napiga picha ndogo za maisha ya kila siku kwa ajili ya hobi. Napenda kuchukua picha kwa burudani na kujifunza mbinu mpya za fotografi. Kwenye matukio makubwa kama sherehe za familia marafiki au mapenzi napiga picha nyingi zaidi.

Sipendi sana kuvaa vipuli kila siku. Lakini marachache na vipenda kulingana na tukio. Kama kwa tukio maalumu, kama sherehe au outing. Kwa siku za kawaida napendelea kuwa simple na comfortable. Napenda vipuli vidogo na visi vyo pitiliza si vile vizito. Kwa kifupi vipuli ni nzuri. Lakini kwa kiasi na kwa wakati unaofaa.

Napenda kwenda sinema mara chache tu hasa pale kunapokuwa na filamu nzuri. Mara kwa mwezi au kidogo zaidi napenda kuhifadhi kwa filamu ambazo zinaonekana kuwa na hadithi nzuri au burudani ya kipekee. Pili napenda kwenda na familia au marafiki ili kufurahia uzoefu. Kwa kifupi sinema ni burudani ya pekee. Si kitu cha kila siku bali mara chache kwa sherehe au filamu maalum.

Napenda chakula chenye latha ya katikati ya tamu na chumvi. Chakula kidogo cha kipekee kama wali au ugali ukiunganishwa na mboga safi na nyama au samaki. Latha ya chumvi kidogo na viungo viasili ufanya chakula kiwe cha kufurahisha bila kupita kiasi. Napenda pia kuwa na kitu kidogo cha tamu baada ya chakula kama matunda au desat ndogo.

Kufanya kazi ya ushirikiano na wengine, napenda kuifanya kwa njia ya heshima, uwazi na uratibu. Kwanza, kusikiliza wenzangu kwa makini, pili, kuwashirikisha mawazo yangu, bila kuwasumbua au kudharau maoni yao, tatu, kugawa majukumu kwa uwiano, nne, kusaidiana pale panapohitajika, tano, kuheshimu muda na ratiba ya kila mmoja, sita, kuangalia matokeo pamoja.

Ndiyo, napenda mvua, lakini kwa kiasi. Napenda mvua kwa sababu inaleta baridi, utulivu na hewasafi. Sauti ya mvua inanifanya ni jihisi ni mepumzika na mawazo ya tulie. Pia mvua huleta uzuri wa mazingira, mimea kuwa kijani. Lakini, sipendi mvua ikiwa ni nyingi sana na inasababisha usumbufu au mafuriko. Kwa kifupi, mvua nye pesi ni furaha, mvua kali sana, sio sana.

Napenda kushambulia tatizo kazini kwa utaratibu wa kimu kakati ili kuliangalia kwa kina na kupata suluhisho bora. Hapa ni hatua zinazofuata. Kutambua tatizo kwa usahihi, kukusanya taarifa, kuchambua suluhisho zinazowezekana, kuchagua hatua bora, kutekeleza na kufuatilia matokeo, kujifunza kutoka kwa tatizo.

Huitegemea matumizi yangu ya siku hiyo. Lakini kwa kawaida maramoja kwa siku ikiwa matumizi ni ya kawaida. Marambili kwa siku ikiwa nimetumia kifaa sana. Kazi, mtandao, video au mawasiliano mengi. Tatu nikijua nitatoka mudamrefu na kisha nachaji mapema ili nisipate stress. Kwa kifupi nachaji kulingana na matumizi. Lakini maranyingi angalau maramoja kwa siku.

Napenda kusherehekea sikukuu kwa mchanganyiko wa furaha, familia na marafiki. Kwanza, napenda kukusanyika na familia au marafiki wa karibu. Pili, kuna chakula kizuri na vinywaji vya furaha. Tatu, mara nyingine tunacheza. Kucheka au kusherehekea matukio maalumu. Nne, napenda pia kutoa zawadi ndogo au kushiriki katika shughuli za jamii. Tano baada ya sherehe najihisi furaha shukrani na kumbukumbu nzuri.

Ndiyo, napenda kwenda pwani. Napenda pwani kwa sababu hewa yake ni safi na tulivu. Sauti ya mawimbi inanipa amani ya akili na kupunguza stress. Kufurahia mchanga, jua la kiasi na upepo wa bahari ni raa sana. Pia ni mahali pazuri kupumzika, kutembelea au kusherekea na marafiki. Kwa kifupi, pwani ni sehemu ya kupumzika, kufurahia na kujiklusi.

Ujuzi ningependa kujifunza ni kupiga picha ya kitaalamu. Kwanza napenda kupata ujuzi wa kupiga picha za mandhari watu na matukio kwa ubora wa juu. Pili ujuzi huu ni muhimu kwa sababu una nisaidia kuhifadhi kumbukumbu kwa namna ya ubunifu. Kujielezea kihisiano na mawazo. Tatu naam, nimejaribu mara chache hapo awali. Lakini bado sijafika kiwango cha kitaalamu nne napenda kujifunza kutazama video za tutorial za fotografi. Kusoma vitabu na makala za fotografi. Tano nafikiri wakati mzuri wa kuanza ni sasa. Kwa sababu kila siku ni fursa ya kujifunza kitu kipya na kuboresha ustadi.

Kuanzisha mradi mpia wa kazi napenda kufanya kwa utaratibu na mpango. Hapa ni hatuwa zinazofuata. Kuelewa lengo la mbradi, kukusanya tarifa, kupanga hatua kwa hatua, kugawa majukumu, kutekeleza na kufuatilia maendeleo, kukagua na kuboresha. Kwa kifupi, kuanza mradi mpya, kuna hitaji mpangilio, uwazi, ushirikiano na uthabiti.

Napanga muda wangu wa kutumia mtandao kulingana na kazi, burudani na mawasiliano. Asubui marachache kwa kazi au kupata habari kwa takriban dakika thelathini mpaka dakika sitini. Mchana kutumia mtandao kwa kazi au mawasiliano madogo takriban saa moja mpaka saa mbili. Jioni burudani video au mtandao ya kijami takriban saa moja mpaka masaa mawili. Kwa jumla, siku nzima napanga kuwa mtandaoni kwa masa mawili mpaka masa tano. Ili nisipoteze muda na kufanya shuguli nyingine pia.

Ninapenda kushiriki kuhusu masomo yangu ya teknolojia ya komputa. Kwanza nina soma au kufanya kazi zinazo husiana na programu uundaji wa mitandao na utambuzi wa data. Jinsi nilivyo tatagua nilipenda teknolojia tangu totoni kufurahishwa na ubunifu. Kitu ninachopenda zaidi ni kufanya suluhisho za matatizo kwa njia za kipeke. Mita mamoto nina yopata changamoto za programming au debugging mara nyingine ningumu. Kitu ningependa kubadilisha na penda kupata zaidi mazoezi ya vitendo na miradi ya kuiliaraka kuliko na dharia nyingi. Kwa kifupi masomo kazi yangu ni changamoto burudani na fursa ya kujifunza kila siku.

Napenda kushugulikia muda wa mwisho kwa mpangilio na nidhamu, kwanza kupanga kazi mapema, pili kuweka kipa umbele, tatu kufuata ratiba, nne kukagua maendeleo, tano kuzingatia muda wa mpumziko. Kwa kifupi, ushugulikiaji wa muda wa mwisho ni mchanganyiko wa kupanga kipa umbele, nidhamu na kupumzika kidogo ilikuwa na ufanisi.

Napenda suruali zaidi kuliko sketi. Kwa suruali ni rahisi inafaa kwa kazi shughuli za kila siku na inatoa uhuru wa kutembea au kufanya kazi. Kwa sketi ni nzuri kwa mitindo maalumu au sherehe lakini si rahisi kila siku. Napenda pia staili rahisi na zinazofaa. Si zile tangamano au zizofaa shughuli za kila siku. Kwa kifupi, suruali ni rahisi ya kazi na inafanya zaidi kwa maisha ya kila siku, sketi ni kwa mtindo au hafla maalumu.

Napenda kujifunza lugha ya kijapani. Kwanza napenda kwa sababu inautamaduni wa kipekee, maandiko ya kuvutia na historia tajiri. Pili kujua kijapani kunanifungua fursa ya kusoma vitabu, kuona filamu na kuelewa tamaduni moja kwa moja. Na tatu bado sijaanza rasmi lakini nimejaribu kujifunza maneno na misemo michache mtandaoni. Nafikiri wakati mzuri wa kwanza ni sasa kila siku kidogo kwa kifupi kujifunza kijapani ni changamoto nzuri. Furaha na njia kufungua ulimwengu mpya wa utamaduni.

Lengolangu la muda mrefu kazini ni kuwa mtalamu mwenye ujuzi mkubwa na kuunda adhari chanya mahali ni napofanya kazi. Kwanza napenda kufanya kazi zinazo niletea ubunifu na changamoto. Lengo ni kuendeleza kujifunza kupata study mpia na kushikilia na fasi ya uongozi na au ushauri. Kwa kifupi lengolangu la muda mrefu ni kukua kifundi kuongoza kwamfano na kuunda tofauti chanya.

Yenye maana kwanza kukaa na kuzungumza pili kula pamoja tatu kutazama filamu au tv nne kufanya shuguli za nje tano kusherekea matukio malumu kama siku kuu siku za kuzaliwa au mafanikio kwa kifupi kile ninachopenda zaidi ni ukaribu amani na furaha tunayoshirikiana kama familia.

Napenda kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa uwazi, heshima na ushirikiano. Baadhi ya njia napenda kutumia ni kama kuwasiliana nao kuso kwa uso, pili baru pepe au jumbe za mtandao, tatu mikutano ya timu, nne kusikiliza kwa makini, tano kutoa mrejesho chanya na chanya. Kwa kifupi mawasiliano bora ni uwazi, heshima, usikivu na ushirikiano.

Ndiyo, napenda kukimbia. Hasa kwa sababu, kunanisaidia kujipumzisha kiakili na kuboresha afya ya mwili. Hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, hufanya mwili uwe na nguvu na pumzi iwe nzuri, ni njia rahisi ya kujitenga kidogo na mawazo mengi, napendelea kukimbia asubui au jioni wakati hewa iko tulivu.

Msimu wa mwaka ni nayopenda zaidi ni majira ya joto. Kwanza, napenda joto lake la wastani, sika li sana li nafanya ni jisikie vizuri. Pili, majira ya joto ufungua nafsi ya kutembea, kwenda pwani, kufanya mazoezi na shughuli za nje. Ni wakati wa sherehe na likizo na familia au marafiki. Napenda pia kuona mazao ya matunda na mandhari ya kijani, safi. Kwa kifupi, majira ya joto ni furaha, shughuli za nje na nafasi ya kupumzika na kusherehekea.

Napenda kujifunza kitu kipya kuhusu teknolojia na ujuzi wa kompyuta kwanza napenda kujifundisha programming uundaji wa mitandao au chambuzi wa data. Napenda kutumia mfumo rahisi mfano halisi na mazoezi ya vitendo kwa kifupi kufundisha. Kujifundisha kitu kipya ninjia ya kushirikisha marifa kuhamasisha na kuunda ujuzi wa kudumu.

Kusubiri kwenye mstari, mara nyingine ni changamoto kidogo, lakini pia ninafasi ya subira na kutafakari. Mara nyingi, najihisi kidogo na uchovu au subira, hasa kama mstari ni mrefu. Chanya, napenda kutumia muda huu kupumzika kidogo, kusoma, simu, au kufikiria mambo. Mbinu, kujaribu kudumisha utulivu na siyo hasira, ili muda usipotee kwa stress. Kwa kifupi kusubiri kwenye mstari ni changamoto kidogo lakini inaweza pia kuwa nafasi ya utulivu na mwanga wa mawazo.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale nilipogundua mwelekeo wangu na kusudi la kile ninachotaka kufanya. Kwanza ilikuwa wakati wa kujifunza au kufanya kazi ambapo nilijitambua uwezo wangu na nilichokipenda kweli. Tatu, lilinifanya nione kwamba, nione kwamba mafanikio ni mchakato si tukio la ghafla. Kwa kifupi, tukio muhimu zaidi ni lile linalokubadilisha mtazamo na kukusaidia kujielewa zaidi.

Kitu kinachoweza kufanya, kinachoweza kunifanya nicheke ni kile kinacho jumuisha ucheshi wa kweli, mshikamano au hali ya kushangaza. Hapa ni baadhi, vichekesho pili, tukio la kushangaza au lisilo la kawaida, mitindo ya kuchekesha na marafiki, filamu au video za ucheshi, mikosa ya kupendeza.

Mboga ninazopenda kula ni zile zinazo nipa ladha nzuri, afya na rahisi kuandaa. Kwanza sukumamwiki, pili, spinachi tatu, karoti, nne, pilipili hoho, tano, brokoli. Kwa kifupi, napenda mboga zinazokamilisha chakula changu, zenye rangi nzuri na afya kwa mwili.

Napenda kufanya mambo kadhaa kila siku ili kuweka afya nzuri ya mwili na akili. Kwanza kula vyakula vyenye afya pili mazoezi ya mwili tatu kufanya kunywa maji ya kutosha nne kupumzika na usingizi wa kutosha. Tano kudumisha afya ya akili kwa kifupi kudumisha afya nzuri ni mchanganyiko wa lishe mazoezi usingizi na utulivu wa akili.

Napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu. Kwa kunyoa inahisi safi nadhifu na ni rahisi kudumisha mwonekano mzuri kwa ndevu mara nyingine ni nzuri kwa mtindo au hafla maalum lakini inaitaji udu na matunzo ya kila siku. Kwa kifupi kunyoa kunanifanya nijisikie safi na nadhifu uku ndevu ni kwa mtindo au tukio maalum.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni kile kinachonipa nguvu na urahisi wa kula baadhi ni wali wa maharagwe chakula cha haraka cha nyumbani saladi au mboga za majani chakula kidogo cha proteini vitafuno vya kati kwa kifupi chakula cha mchana kinapaswa kuwa kirahisi chenye nguvu na chenye afya.

Napenda kucheza michezo ya video. Asa kwa ajili ya burudani ya kupumzika. Napenda zaidi michezo ya strategy, adventure na sports. Husaidia kupunguza msongo wa mawazo na pia kuongeza umakini na ubunifu. Kwa kifupi, michezo ya video ni njia nzuri ya kufurahia muda wa mapumziko.

Mazoezi yangu ya kila siku ni njia ya kudumisha afya ya mwili na akili. Aina ya mazoezi, napenda kukimbia, kufanya mazoezi ya nyumbani kama push-ups na stretching na marachache kwenda gym. Kwa wiki kawaida mara tatu au mpaka mara tano kwa wiki kulingana na ratiba na nguvu zangu. Wakati inapendeza kufanya mazoezi ni asubuhi wakati mwili umeamka na nishati ipo nyingi. Hisia baada ya mazoezi, najihisi fresh, furaha kidogu na mwili wenye nguvu, pia akili inakuwa wazi. Kwa kifupi mazoezi yangu ni mchanganyiko wa burudani, afya na mwendo mzuri wa akili na mwili.

Utaratibu wangu wa kila subuhi ni mchanganyiko wa kuamka taratibu, kujiandaa na kupata nguvu kwa siku. Kwanza mara ninapoamka napenda kuchukua muda kidogo kupumzika kisha kufanya shughuli za kiafya kama kunywa maji au kufanya stretching ndogo. Kiamsha kinywa, napenda kula kitu cha afya na chenye nishati kama mayai, matunda au tost. Mara nyingi saa ya kuamka mara nyingi saa kumi na mbili au saa moja asubuhi. Inafanya siku yangu kuwa na muda wa kutosha. Mambo ya kufanya kabla ya kuondoka ni kama kuosha meno, kuoga, kuvaa nguo na kuhakikisha kila kitu chote tayari kwa kazi au shule. Hisia kuhusu asubui napenda asubuhi kwani ni wakati wa utulivu, kupanga siku na kuanza kwa nguvu. Kwa kifupi, asubuhi zangu ni mchanganyiko wa utulivu, afya na maandalizi ya siku nzima.

Njia bora ninazotumia kuhakikisha neno siri. Langu linabaki salama ni kama. Kutumia neno siri lenyenguvu. Nisitumie neno siri moja kwa akaunti zote. Ifadhi kwa usalama. Badilisha mara kwa mara. Nisishiriki neno siri. Nisimuambie mtu mwingine na nisuulize kwenye mawasiliano ya siyo salama. Kwa kifupi neno siri, salama ni changamano, tofauti kwa kila akaunti na linaifadhiwa kwanjia salama.

Napenda kucheza mara nyingi na marafiki na wenzangu wa karibu. Mara nyingi ni pale kuna muda wa bure likizo au wikendi. Aina za michezo ni kama michezo ya kadi, board games, au michezo ya video, ndogo ya kushirikiana. Faida ni husaidia kushirikiana, kucheka na kuimarisha uhusiano. Kucheza na wengine kunafanya mchezo kuwa furaha zaidi kuliko kucheza peke yangu.

Ndiyo napenda guvaa miwani marachache hasa pale ni napoitaji au kwa mtindo mara nyingi ni kusaidia kuona vizuri kama kusoma kompyuta au kazi za karibu pia miwani inaongeza mtindo au uonekano mzuri napendelea guvaa miwani dhabiti na yenye rangi inayofaa kwa kila siku kwa kifupi miwani ni mchanga nyiko na msaada wa kuona na mtindo.

Chakula cha jadi nachopenda ni kile kinachonipa ladha nzuri na kumbu kumbu za nyumbani. Baadhi ya vipendo ni kama ugali na mboga za majani, wali na maharagwe, chapati na supu au mboga, nyama ya kuchoma, mchuzi wa kienyeji na wali. Kwa kifupi, napenda chakula cha jadi, kinachoongeza furaha, afya na kumbu kumbu nzuri za nyumbani.

Mandhari nzuri ninayopenda kuona ni yale yanayonyesha uzuri wa asili na amani. Hapa ni baadhi ya mandhari napenda. Mlima na mlima yenye mlima na milima yenye kijani kibichi, pwani na mawimbi ya bahari, machweo au alfajiri, mbuga za wanyama au pori, bustani na maua. Kwa kifupi, napenda mandhari yanayochanganya uzuri wa asili, rangi na utulivu wa akili.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole. Kwa sababu husaidia kulinda simu, kompyuta au akounti binafsi bila hatari ya mtu mwingine kufikia taarifa zangu. Inafungua kifaa cha kwa sekunde chache bila kuandika nenosiri kila mahalo. Salama zaidi ni tofauti kwa kila mtu, hivyo ni ngumu kudanganyo. Kwa kifupi, mfumo wa usalama wa vidole ni rahisi, salama na unarahisisha maisha ya kila siku.

Napenda kuwahi kuliko kuchelewa. Napenda kupanga muda wangu mapema ili nifike kabla ya muda. Kuwahi kuna nisaidia kuwa mtulivu na tayari bila msongo wa mawazo. Naona kuwahi ni ishara ya nidhamu na heshima kwa wengine. Kwa kifupi ni ishara ya nidhamu na heshima kwa wengine. Kwa kifupi ni mtu wa kuwahi huleta utulivu. Mpangilio na eshima.